Ninafua nguo zangu mara moja kwa wiki, siku ya jumamosi ambayo ndiyo siku yangu ya mapumziko. Mara zingine ninaweza kufua nguo katikati ya wiki, iwapo nguo imechafuka sana, ama ninapohitaji kuvaa nguo ambayo ni chafu na haiwezi ngoja hadi siku ya jumamosi nitakapofua ama matukio mengine kama vile ninaponyeshewa. Nikinyeshewa huwa siweki zile nguo ambazo zina unyevu kwani zinaweza kupata harufu mbaya. Siku ya jumamosi, huwa ninaanza shughuli zangu za kufua nguo, punde tu ninapoamka. Ninaanza kwa kuzichambua nguo na kuziweka katika vikundi. Kwanza, ninachagua nguo ambazo, ni nyeupe, ninazifua kwanza. Pili ninafua pamoja nguo ambazo zinaeza kutoa rangi ili zisitolee nguo zingine ama kuzipaka rangi nguo zingine. Ninapenda pia kufua shati kando, kaptura kando na pia ninafua malazi kando. Mwishowe huwa ninafua taulo ninapenda kufua nguo za watoto kando na nguo za watu wakubwa. Ninapenda kutumia mashine ya kufua nguo kwani ni rahisi na pia ninaweza kufanya kazi zingine wakati ambapo mashine inaendelea kufua nguo. Mimi sipendi kazi ya kufua nguo na ndiyo maana ninapendelea sana kutumia mashini. Baada ya kuzifua nguo zangu zote, huwa ninaanika kwenye jua na baadae kuzichukua zinapokauka na kuzikunja. Ninapenda kufua kukunja nguo siku moja na kukunja nguo siku moja siku ya jumamosi. Sipendi hali ambapo ninafua nguo ya jumamosi na inafika siku ya jumapili kama sijamaliza kuanua nguo ama sijamaliza kuzikunja wakati ambao nimeshindwa kufua nguo wiki moja nguo huweza kuwa mingi sana kwani ninaishi na watu wengi katika nyumba yangu hivyo mara kwa mara huwa ninatafuta msaidizi ananisaidia sana sana kuanika kuanua na kukunja nguo.